Ndiyo, mimi kwa ukweli kabisa, huwa napenda andithi sa ajabu sana. Sana sana andithi tulipokua tukiwambiwa sa kale. Sa wanyama waliokuwa wakubwa sana na walikuwa wanamesa watu. Hiso andithi sa ajabu nasipenda sana kusikisa ama kusoma kutoka kwa vitabu. Kwa hivyo mimi napenda iso andithi sana na ni andithi sa kuridhisha. Sa ingine ni andithi sa kuogopesha sana. Ukiandithia watoto iso andithi, uwa wanakuwa na uoga na kustuka sana. Lakini kwangu mimi sababu naelewa, iso andithi sinakuanga tamu sana na sinakuanga nsuri ukisikisa. Kwa hivo una sa ingine uwa unatamani kama unawesa kuona hawa nyama walikuwa wanaitwa dinosaur sababu walikuwa wanyama walefu sana wanyama wa ajabu. Walikuwa na mikuu na walikuwa wanatembe distansi kubwa sana kutoka mahali kwenda mahali pengine.

Ndiyo, mimi huwa naishi mahali nilipozaliwa, lakini sio nyumbani kwetu mahali nilizaliwa, sababu mimi niliolewa mahali pengine karibu na nyumbani kwetu. Kwa hivyo, hiyo mji wa kuzaliwa, hapo ndipo naishi, na hiyo kijiji hapo tu ndio wanakuwa karibu nami. Ni vizuri sababu mahali nimezaliwa hapo ndio nimekulia Alafu hata watoto wangu wanajulikana pande zote mbili za mahali nilizaliwa na mahali nilipoolewa Hata jamii yangu huwa wanapendana na jamii hiyo ingine sana Kwa hivyo tunapendana wote sababu wananijua tangu utotoni Kwa hivyo hata huwa mimi napenda sana na huwa na shughulikia pande zote mbili sababu niko hapo kuwashughulikia.

Uchambulisi katika na ya matatiso katika kazini, uwa inakuja na njia tofauti, tofauti. Unaesa panga kuongea na wafanyi kasi, ili waweze kuamua kasi ifanywe namna gani. Ama kama kuna tendo liliko mbaya, unaesa tatua na mtu mmoja mmoja ndiyo ujue chanso cha matatiso kamili. Alafu, kuna vire unaesa waketisha, unaweka mkutano, mnamarisana na hayo matatiso kapisa. Ama kuna vire unaesa andika notisi ama barua ya kuerekesa kwa mfanyikasi ama kwa wakubwa ili mwese kuasiriana kwa moja kwa moja. Mwese kutoa hayo matatiso na mwese kutatua tatiso lolote linalokuja kasini. Tena machambulisi ngine munaesa kuwa kuna mtu mmoja anasumbua wengine ama ataki kasi iendele visuri. Apo rasima mujue vile mutamufanyia. Eitha mufanye aende asimamishwe kasi kidogo ndioaende afikirie visuri. Ama kama mnaonerea uyo ndiye ana angusha iyo kampuni, ama ndiye ana fanya iyo kasi iwe mbaya, mna muweka kwa pisa na mnafuta, ili kampuni ikiachwa, iachwe na watu wasafi, waliobora na wanafanya nini. Sio kuweka watu wengine wambao aja yao tu ni pesa Yani hili wapate tu pesa Lakini kwa kazi awako Apo kichwa yao ama mafikirio yao yako mbali na kazi Kwa hivo inafaa hayo matatizo ingine ichambuliwe vilivyo ili kila kitu kiwe shwari.

Mimi nikitaka kustarehe. Mimi nafanya tu mambo machache yatakayoniwezesha kustareheka. Sana sana kwanza kutafuta fedha ama hela ya kuniwezesha kustarehe. Sababu starehe bila pesa haitakuwa starehe nzuri. Kwa hivyo mimi huwa nafanya bidii najitafutia pesa yangu, huwa naenda nje na marafiki zangu sana sana ama watoto wangu. Tunaenda huko, tunakula nje, alafu kuna siku tutaenda tulale nje, tutustareheke kabisa na watoto wangu, ndiyo waone kuna tofauti ya nyumbani na mahoteli makubwa makubwa. Ndiyo mana naonelea kutoka nje wakati mwingi ni kufunza watoto mambo mazuri na mambo mapya ambayo hawajui sana.

Kumbu kumbu, yangu nzuri shuleni ni kuwa. Hh si siku moja mwalimu mkuu alikuja shuleni. Iyo siku asubui na mapema tukaanza kumuchangiria. Vile tulimuchangiria, akaonelea ni kweli wa awa wanafunzu wangu uwa wananipenda sana. Iyo siku ilitokea ikiwa ya kufana sana. Sababu mwalimu alienda huko mahali kulikuwa na ngombe na nguruwe. Akaonyesha mwafanyi kazi. Leo chinjeni izi nguruwe mbili. Nataka watoto wangu wa shule wakule wa furahie. Sababu leo ouwa wamenishangiria sana. Na nikaona mimi ni mtu muhimu sana kwa shu sura sao. Na vile tumefanya mtihani vizuri, kuna watu wachache wenye wamefanya vizuri nao atawasa atasaandiwa sawandi mbali mbali ili na wao wafurahie. Mhh Iyo siku nilikuwa nimefanya vizuri sana. Mhh hm Baka mwalimu mkuu aka nisimamisha mbele ya wanafunzi wengine. Aka sema pigieni uyu msichana makofi mazuri kwa vile amepita mtiani visuri sana na sijawai kuona mtu ambaye amepita mtiani kiasi hii. Kwa hivo iyo shu siku nilikuwa namba moja nikapewa elfu kumi na mwalimu mkuu. Alafu mimi ndio nilikula zile nyama nyingi, na tena kuna kitu ingine nilipewa, saa ya mkono, ili niweze kujua masaa ya kwenda ndarasani. Mimi ni kafurahia sana, wanafunzi wengine wakashangilia, kuna mbwembwe nyingi sana, kusababu mimi nilikua mtu wa kwanza kupata maksi nyingi, uko shuleni tangu hiyo shule ifunguliwe. Iyo ndiyo kumbu kumbu yangu nsuri, shuleni mwetu kinda nikiwa kindato cha tatu. Iyo ili siku ya kufaa siku ya kufana sana, sitawai kui saau kabisa. Sababu ili niweka motisha ya kusoma saindi, ili nipite mtiani wa kindato cha nne. Na hivo hivo nilifanya hivo na nilipita vizuri sana ki mh mtiani wa kindato cha nne na ukwapo nikapewa certificate nzuri sana. Mpaka ya leo uwa inanisaindia maishani mwangu na imeinua maisha yangu sana.

Mimi uwa sihisi vibaya kusubiri kwenye mustari. Sababu inafaa nizingatie sheria ilioyoko katika uyo mustari ama uyo mololongo, sababu kuna wengine walitangulia mbele yangu. Kwa hivo inafaa ni waheshimu, sio kupita pita laini kwa sababu nikona mtu anaezanipitisha au nikona mtu mkubwa kwa hiyo ofisi. Kwa hivo, mimi napenda kupeana heshima sana kwa watu wengine. Na uwa, mimi nataka kuwa na utu kwa wengine. Sababu, kila mtu ni mwanadamu na anafaa na anastahiri heshima. Ndiyo mana mimi uwa nasubiri kabisa nikiwa na heshima yangu. Na mimi uwa nakaa kimia kabisa sababu, iyo ni sheria ya iyo ofisi. Kwa hivo, mimi sikuangi na shida kusubiri. Kusubiri ni kitu ya maana sana sababu utafunza wengine ambao wako nyuma yako kuwa na heshima kubwa sana kwa watu wengine. Ndiyo mana mimi nasema kila wakati nikipata watu wengine kwa mstari. Mimi nafuatiria vile inafaa kabisa. Ili hawa wetu wengine wanisome kama barua mzuri. Ndiyo niweze kufikia mahali niko na niweze mimi kuheshimika na wengine. Ndio maana mimi sipendi madharau yoyote. Mimi sipendi kupita pita. Mimi uwa nasubiri kabisa mpaka wakati wangu ufike niundumiwe. Ndiyo mana mimi nasema kusubiri kwenye mustari, mimi sina shida yoyote Mimi ua naheshimu kila mtu, kila ofisi, kila mwanadamu. Lazima uwe na utu, ndio hata wewe ueshimike.

Wakati wa likizo mimi najisawisha kwa kufanya kazi iliokuwa imepangana wakati nilikuwa kazini Kwa hivyo mimi wakati mwingi huwa najiweka kwa kazi zangu za nyumbani kila wakati nikiwa likizo yangu Halafu wakati ninataka kupumzika ama kustareheka mimi huwa natafuta muda sio mrefu sana ili niende nipumzike kidogo na nikuwe na starehe kidogo ndiyo hata mwili wangu ipate kukuwa na furaha Kwa hivyo likizo zangu zote huwa najifanya nafanya kazi zangu zote nikielekeza kila kitu kwa watu wangu ili niwaonyeshe kila kitu ndiyo maana mimi napenda kustareheka sana katika likizo na sio starehe sana ni kufanya kazi zangu ambazo hazitanichokesha sana alafu natafuta watu wengine kunisaindia baada ya hapo mimi huwa natoka toka nje na starehe na watu wangu na fam.